Ningependa kufuga mbwa. Yeye hupatikana nyumbani sana sana kwa sababu mbwa ni mnyama mwaminifu na rafiki sana kwa binadamu. Mbwa hunipa furaha na faraja hasa baada ya siku ndefu kwa sababu huwa tayari kucheza na kuonyesha upendo. Pia ni mnyama anayelinda hivyo hunifanya nijisikie salama nyumbani. Kumfuga mbwa kinanifundisha uwajibikaji kwani anahitaji chakula. Usafi mazoezi wangalizi wa kila siku zaidi ya hayo mbwa hunisaidia kuwa na mazoea ya kutoka nje na kufanya mazoezi. Jambo ambalo ni zuri kwa afya yangu.

Nafanya mambo mbalimbali kulinda manzingira katika maisha yangu ya kila siku. Ya kwanza ninajitahidi kutunza usafi kwa kutotupa taka ovyo na kuhakikisha taka zinatupwa sehemu sahihi. Pia napendelea kutumia vitu vinavyoweza kutumika tena badala ya plastiki za matumizi ya mara moja. Nina hifadhi maji na umemo kwa kuzitumia kwa uwangalifu ili kuepuka upotevu. Zaidi ya hayo, ninaunga mkono upandaji wa miti na utunzaji wa mimea kwa sababu husaidia kuboresha hewa na kulinda mazingira. Kupitia vitendo hivi vidogo vidogo, ninaamini kila mtu anaweza kuchangia kulinda mazingira kwa manufaa ya sasa na ya badaye.

Nguvu zangu kazini ni uwezo wangu wa kushirikiana na wengine kikamilifu. Kwani ninaweza kuelewa maoni ya wenzangu na kushirikiana katika kutatua matatizo mbalimbali. Pia nina nidhamu na uwangalifu. Jambo linalonisaidia na kuniwezesha kumaliza majukumu yangu kwa wakati na kwa ubora unaotakiwa. Nguvu nyingine ni umakini kwa undani. Kwani ninapanga kazi yangu vizuri na kuepuka makosa yanayoweza kuathiri matokeo. Zaidi ya hayo nina ubunifu unayo inanipa uwezo wa kutoa suluhisho jipya au mbinu bora za kufanya kazi. Nguvu hizi zote huchangia kufanya kazi yangu kwa ubora na yenye tija.

Mchezaji bora wa mpira wa kikapu anaweza kutofautiana kulingana na maoni ya watu. Lakini wengi huona Lebron James kama mmoja wa wachezaji bora wa sasa Lebron ana sifa za kipekee kama ubora wa kifundi. Kasi, nguvu na akili ya kucheza ana uwezo wa kushambulia na kuunga mkono wenzake kwa usahihi. Jambo linalomfanya kuwa mchezaji kamili. Pia ana historia ndefu ya mafanikio katika ligi ya NBA. Ikiwa ni pamoja na kuongoza timu zake kushinda mataji na kuibua vipaji vipya mbali na ujuzi wa kucheza Lebron pia ni kiongozi wa timu na mfano kwa wachezaji wachanga. Jambo linaloongeza hadhi yake kama mchezaji bora.

Wakati wa mapumziko ya mchana mimi hufanya mambo kadha yanayosaidia kupumzika na kupata nguvu za kuendelea na kazi. Mara nyingi nakula chakula cha mchana kwa utulivu na kufurahia muda kidogo bila msongo wa kazi. Pia wakati mwingine huchukua muda mfupi wa kutembea au kufanya mazoezi madogo ili kuamsha mwili na akili. Wakati mwingine napenda kusoma, kuangalia habari au kuzungumza na wenzangu kwa upweke kidogo ili kufurahia mapumziko hayo. Mapumziko ya mchana hunisadia kurejea kazini nikiwa na nguvu na umakini zaidi.